Ninapokuwa na warafiki zangu, ninapenda hasa kujumuika kwa pamoja, tukipiga story za maisha yetu, mambo tunayotamani kuyafanya, tunapenda kuzungumzia, matokeo ya nyuma, tuliowahi kufanya pamoja, tukiwa shuleni, tukiwa kazini.

Ndiyo, ninapenda sana kujifunza mambo mapya kila siku. Mambo mapya kama vile uhuru wa kifedha au uwekezaji, maswala kama namna kupata pesa mtandaoni, ni baadhi ya mambo ambayo napenda kujifunza.

Malengo yangu ya kila mwezi kazini, kwanza huwa nayagawanya katika malengo madogo madogo ya kila siku. Kila siku, usiku, kabla siku mpya kuanza huwa naandika malengo yangu ya siku ijayo. Hii inanisaidia kufanya kuwa na umakini zaidi na kujipanga kwa siku mpya.

Mimi ninapendelea zaidi mahali pa kimia kuliko mahali pa kelele. Mahali pa kimia pananifanya niwe makini, pananifanya nipate uturivu wa akili na uturivu wa mwili kuliko kwenye mahali pa kelele. Kwa hivyo mimi napendelea mahali pa kimia zaidi.

Mkate ambao ninaupenda au ninapendazwa nao ni mkate wa vanilla. Mkate huo ambao una mchanganyiko wa vanilla, una mchanganyiko wa mayai, ngano, iriki. Huo ni mkate ambao ninaupenda. Kwa hio mkate ambao ninaupenda ni mkat wenye vanilla.

Mimi inapenda sana kulala masa saba kwa siku na hasa usiku. Kwa sababu ninapolala mdamrefu, ninaufanya mwili wangu uweza kupumzika, ninaufanya mwili wangu uwe makini kwa siku inayokuja. Kuyo mimi napenda kulala huwa na lala masa saba.

Mchezo ambao ninatamani kila siku kujaribu na ningependa kujaribu ni mchezo wa tenis. Huu ni mchezo ambao nimeanza kuvutiwa nao hivi karibuni. Namna wa kaka au wa dada wanavyocheza tenis kwa ustadi zaidi. Kwa hiyo mchezo ambao ninapati amani zaidi ni mchezo wa tenis.

Ninapendelea kula chakula chenye ladha ya nazi. Chakula kama vile wali nazi, samaki nazi, maharage nazi, hivyo ni baadhi tu ya vyakula ambavyo navutiwa navyo. Lakini hasa ladha ya nazi ni ladha nzuri.

Ndiyo, mimi napenda sana kucheza na watoto, na najisikia raha sana kucheza na watoto. Kwa sababu, watoto siyo tu viumbe wa Mungu, lakini watoto ni baraka. Kwa hiyo, mimi naamini sana katika kucheza na watoto, wanakufanya ufurahi, ucheke.

Mchezo ambao ninaupenda zaidi katika Olympic au ambao na nivutia ni mchezo wa kukimbia. Huu ni mchezo ambao ni mzuri. Naupenda sana na ninavutiwa nao na ninatamani siku moja niwe mkimbiaji mkubwa sana.

Habari mitandaoni mimi huwa nasomea katika simu yangu. Kama ambavyo tunajua, mojawapo ya vitu ambavyo vinatoa habari kwa haraka zaidi. Ni pamoja na televisheni na simu. Kwa hiyo uyo mimi nasomea zaidi napata habari za kunifunza za kunilelimisha katika simu.

Ndiyo mimi napenda kuiva. Napenda kuimba sana sana. Kuimba kuna nifanya nitoe hisia zangu zandani, niweze kujielezea. Kwa hio mimi navutiwa sana na kuimba. Zaidi kuliko michezo mingine.

Rangi ambayo ninaipenda zaidi na ninavutiwa nayo kwa sasa ni rangi nyeusi. Inaweza ikawa ni gauni, inaweza ikawa ni inaweza ikawa ni viatu, inaweza ikawa ni kochi langu, lakini ni nyeusi. Rangi nayovutiwa nayo ni nyeusi.

Jukumu ambalo nalipenda au ninavutiwa nalo zaidi kazini ni jukumu la ufanyaji usafi kazini. Nahakikisha kila siku ninapofika kazini asubui ninafanya usafi kwa wakati. Ili kueka mazingira na mandhari ya kazini katika hali nzuri.

Filamu ambazo ninazozipenda ni aina ya filamu zenye mapenzi. Mapenzi ambayo hayana usaliti, hayana maumivu. Hizo ni baadhi ya aina ya filamu ambazo ninapenda. Kwa hivyo mimi ninapenda filamu zenye mapenzi.

Ndio, mimi natoa michango. Michango inaweza katika sherehe, inaweza katika misiba, inaweza katika harusi, au katika nyafla mbalimbali. Kwa hiyo, mimi huwa natoa michango katika jamii au familia.

Leo asubuhi kitu ambacho nimekifanya cha kwanza baada kuamka. Kwanza kabisa nime mshukuru Mungu kwa siku mpya hii kwa kunipa uzima na afya njema. Pili nimeamka na kuanza kutandika kitanda changu vizuri na kusafisha maandhari yangu yote ya nyumbani. Tatu nimeenda kuoga.

Ninapenda kununua vitu sokoni. Sokoni naeza nikapata vitu mbali mbali vya vyakula kama vile michele, maharage, nyanya, karoti, hoho. Lakini pia ninapenda kununua vitu masokoni kama vile nguo, magauni, ndio.

Kitu kinachofanya nifurahi zaidi ni kuwa na amani. Amani ni kitu kidogo sana, lakini ni kitu kikubwa sana katika maisha, katika kazini, nyumbani, kuwa na amani ni jambo nzuri. Lakini pia kitu kingine kinachonifurahisha ni vichekesho. Ninapoangalia vichekesho vya wasanii mbali mbali huwa nafurahi.

Ninapenda kusherehekea siku kuu zangu hasa na familia. Familia tunajumuika pamoja, tunakula, tunapika, tunaosha vyombo. Tunafanya vitu vyote kwa pamoja. Kwa hivyo mimi nasherehekea zaidi. Siku kuu nikiwa na familia yangu.

Ndiyo ninapenda kupanda milima. Milima kama vile milima Kilimanjaro milima Uruguru milima ya Uduzunkwe. Ni milima mizuri sana kwa kupanda. Na hasa mkiwa kama kundi mkiwa na watu mbalimbali.

Nilipokuwa ututoni, nilikuwa napenda sana kujipikirisha, lakini pia nilikuwa napenda kucheza michezo ya goroli, kucheza michezo ya kukimbizana, kumbolela, nilikuwa navutiwa nayo. Hiyo ni baadhi tu ya michezo niliokuwa naipenda.

Ninapokuwa na furaha nyumbani huwa napenda zaidi kupika. Na hasa chakula ninacho pendezwa nacho. Chakula kama vile wali samaki, wali ukiwa na nazi, samaki akiwa na nazi huwa napenda zaidi. Kwa hio ninapokuwa na furaha nyumbani ninapenda sana kupika zaidi.